Lengo langu la muda mrefu kazini ni kukuza ujuzi wangu, kupata uzoevu wa kina na kufikia nafasi ya uongozi ambapo nitaweza kuchangia maendeleo ya shirika huku nikijijengea maisha bora ya baadaye. Pia nalenga kuwa mtaalamu anayetegemewa na kutoa mchango chanya na wa kudumu katika eneo langu la kazi.